Mnyama ambaye nafuga sahii ni bata na bata ni yaina ya ndege napenda sana bata anaonekana mnyama mtulivu mnyama ambaye anayeleta faida na pia mnyama anayependeza ana tabia za utulivu ukiweza kumlisha ashibe awezi kwenda mbali hata ukimtoa kwenye mahali anapoishi. Vilevile kitu ambacho huwa kinafuraisha sana bata ni jinsi huwa anavyokunywa maji. Na mimi sipendi wanyamapori wakufugwa. Haa, mimi ni mwoga, siwezi fikiria nitaishije nikiwa na aina yoyote yule ya mnyamapori, lakini ningependa sana kuwa na aina mingi ya wanyama ambao ni wa nyumbani, iwe ni farasi, sungura, iwe ni mbuzi, nawapenda sana wanyama kwa ujumla ila sipendi wanyamapori wa aina yoyote ile. Naam, pia ni matumaini yangu kuwa nitaweza kumfuga ng'ombe ng'ombe ni mnyama anayependeza ngombe ni mnyama anayeleta maziwa analeta faida mingi hasa.

Wakati ambapo nahitaji msaanda kazini huwa najulisha watu ambao wanafaa kunipea wa msahanda. Vile vile hua nakuwa mvumlivu hili niweze kungojea wao wapate muda wa kuweza kunisaindia Ingawa ni msahanda wakihafia hama hali ghafla hua naalakisha hama nawatia ile hali ya haraka hili waweze kunisaindia kwa haraka vile vile kama ni mambo ambayo yanahitaji haraka sana huwa naweza kunjaribu mbinu ambazo nitawasaindia pia hili waweze kupata munda wa kuweza kunisaindia. Mimi ni mtu ambaye kila saha na naamini kuwa hutulivu ni bora na kukua katika hile hali ya kuelewa kila mtu uwa inaleta furaha kuliko kukua na ile hali. Huyo angenisaindia mbona sasa hakunisaindia. Huwa inaleta kulaumu watu na hiyo si kitu inayopendeza.